Jee, unapenda kununua vitu mtandaoni? Naezasema naam, napenda sana kununua vitu mtandaoni. Hasa vitu ambavyo sio rahisi kupata dukani. Ama vitu za siri, unajua ukinunua vitu mtandaoni hauogopi mtu yoyote, unanunua tu. Tena, vitu naezanunua zifike nyumbani haraka sana, ukinunua mtandaoni.

Aina gani za filamu? Unazo zipenda? Napenda aina kadha za filamu. Aina kwanza ni ya drama, napenda filamu zenye mapenzi, napenda filamu zenye vita, napenda filamu zenye zikona handithi ya kusisumua, hadithi inayo bamba, hadithi inayo chirika, hadithi inayo maudhui ya upendo.

Je? Unapenda kuendesha baiskeli? Naam, napenda kuendesha baiskeli lakini mara nyingine baiskeli huchokesha kuongea ukweli baiskeli ni raha sana ukiendesha baiskeli kwa barabara ilio tengenezwa vizuri lakini barabara ilio mbaya mbaya Sipendi kabisa kuendesha baiskeli kwa barabara ilio yenye hijatengenezwa kwa sababu ninaweza pata ajali na niumie vibaya sana.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi mi hucheza na kakangu mdogo. Huwa tunacheza mpira wa kandanda. Pale nyumbani tukishabikia kina Messi na Ronaldo. Mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya Manchester United. Kwa hivo napenda sana kucheza kandanda na kakangu mdogo.

Unaenda mahali pa ibanda mara ngapi? Mi huenda mahali pa ibanda marakathaa, kwa wiki. Sana sana mi huenda ibanda jumapili Lakini wakati napata nafasi, ya kuenda kuomba, ama kuenda kuimba ama kuenda kuosha kanisa, Mi uenda hapo alhamsii ama njumamosi.

Unalala masaa ngapi kwa kawaida? Mimi hulala masaa saba kwa kawaida ama ikizidi sana masaa kumi ama kumi na moja. Masaa ingine inalingana na kazi yenye nimefanya. Kwani sijafanya kazi mingi mi hulala hadi ma saa tatu. Saba inaanzia hapo tatu nne tano sita saba ikielekea kumi.

Eleza chumba chako cha kulala? Chumba changu cha kulala ni kidogo muno. Lakini kina choo, bafu, pahali pa kupikia, na pahali pa kuweka nguo na pahali pa kulala. Kitanda changu kinarithisha sana na nakipenda. Kuta zangu ni za rangi nyeupe pe! Pe! Pe! Naam naeza kuona kutoka ndirishani. Kitu kinacho nipendeza na chumba changu ni rangi nyeupe. Naipenda tu sana rangi hiyo.

Pahali pazuri nishai safiri, nishai safiri Mombasa, nishai safiri naivasha, nishai safiri kisumu, nishai enda Mandela, lakini pahali pasuri penye nilipenda naivasha, kuna hoteli mzuri mzuri, vitu mzuri mzuri, na pia nanyuki nakupenda sana, kwa sababu kuna wanyama wengi, hoteli ni mzuri mzuri, vyakula ni mzuri mzuri, na vitu ni mingi sana.

Je unapenda kuangalia nyota na unapenda kuangalia nyota hasa nikiwa na mpenzi wangu napenda tutoke nje usiku twende tuangalie nyota kwa muda huyu masaa mbili tatu mpaka kunakua usiku naeza angalia nyota usiku mzima Mimi sina shida haswa na kuangalia nyota napenda nyota sana sana.

Niambie kuhusu mchezo unayopenda kutazama. Unaeza kushiriki ni mchezo gani unayopenda kutazama. Napenda kutazama kandanda. Labda unaeza kuni eleza ni kwa nini unayopenda mchezo hii. Mchezo hii naipenda juu watu wanavyocheza, watu wanavyo sherehekea, watu walio jituma kuchezea vilabu tofauti tofauti. Naipenda kwa sababu mi ucheza kandanda sana. Naam, nakumbuka mchezo wakonza niliu utazama ni mchezo mkubwa bahina ya timu ya Manchester United na Chelsea na mimi nika kuwa shabiki mkubwa wa Manchester United Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama mchezo? Napenda kutazama mchezo kwenye Crossify TV kwa simu yangu ama kwa kopyuta yangu wa mana wakati ni konumbani kwetu mii uona mchezo pale televisioni kwa Supersport Unahisi nini wakati unavyo tazama mchezo? Huwa, naeza sema hisia ni tofauti tofauti Kuna hisia za uzuni mkipigwa Kuna hisia za fura mki mkishinda hisia ni nyingi sana Kwanza mimi shabiki Manchester United high mimi nimepitia mingi isia ni nazo mingi za uzuni zimejazana miaka iliopita na za fura pia ziko moja moja zinge wahi kosekana.